Wakati wa mapumziko ya mcana, kama nimemaliza shukli zangu zote, uwa ninapenda kusoma kitabu. Na sana sana uwa ninapenda kusoma wakati sina kazi za kufanya. Na keti kama chini ya kivuli ama na keti pale sebuleni. Na chukua kitabu changu ninasoma. Na wakati mwingine uwa napenda ni chukua simu yangu ya mkononi. Ningia kwenye mtandao wa Instagram ama TikTok. Nieze kuangalia mitindo ama kuangalia mambo mapya ambayo anandelea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kwa muda ambayo nikonawa kupumzika mchana. Ninapenda sana kujua mambo ambayo sija ama mambo ambayo yanatokelezea kama ni mitindo mpya ama kama ni habari za hiyo siku naeza pia nikangalia kwenye Instagram ama mitandao yoyote ile yakijami kwa hivo unapata pale kuna watu wengi sana watakuwa napeperusha habari na nikiweza kuingia pale nitaeza kujujulisha na nitaeza kujua mambo ambayo ya nendelea.

Huwa ni napenda sana kusikiza nyimbo za bongo na nyimbo za bongo ziko na ziko na zimevuma sana pale nchini Tanzania na hata uku nchini Kenya na ziko na wafuasi wengi sana wale ambao wanapenda kusikiza hizi nyimbo. Kwa pande wangu ninapenda sana mwimbaji ambaye anaitwa Mboso kwa vile nyimbo zake zinaangazia sana sana matatizo ya mapenzi na mahaba na changamoto za kila siku za maisha binadamu. Kwa hivyo, nikisikiza zile nyimbo za mboso, huwa inanituliza sana akili kwa sababu sa zingine inansaidia kuwaza kuwa sio mimi peke yangu niko na shida ingawaje kila mtu mwingine pali anapitia shinda mbali mbali kwa maisha yake. Na hata hivo, hizi nyimbo zinanifundisha kukuwa mvumilivu na kutazamia mambo mazuri kwani baada ya dhiki ni faraja. Na kwa kweli, baada muda wa dhiki, kama wakati umepitia changamoto mingi, unauhakika kuwa zile changamoto zitaisha, na utaweza kufurahia maisha na kurudi kwenye maisha ya amani. Na hizi nyimbo zimenifundisha mambo mengi sana kama vile mashairi na pia kukuwa na moyo wa utulivu na uvumilivu wakati ninapitia matatizo.

Jambo, ama ile kitu ninapenda sana kuhusu mtaa wangu ni ule umoja uko kwenye mtaa wangu na ushikamano. Unapata kuwa watu wote kwenye huu mtaa wanaweza kusikizana na kuelewana. Sana sana haswa kama ni kuhusu changamoto kama vile uhalifu ama uchafu kwenye mazingira. Hizi ni vitu zote ambazo watu ama majirani wanaeza wakaskizana na wanakuja pamoja kukumbana na haya matatizo. Unapata kama kila wiki lazima kuna siku moja ambayo wanakijiji ama wale majirani kwenye mtaa watakutana tuweze kuzoa taka, tuweze kufagia na tuweze kusafisha mazingira. Na hata kama ni kwa uhalifu, unapata kuna wale watu wa nyumba kumi ambao wanafuatilia. Kila mtu ambaye anaishi pale, mambo ambayo nayafanya. Kama mtu ni mhalifu, anaeza tiwa baroni. Na kama ni mtu anaeza akasaidiwa, basi watu wataka pamoja wazungumze. Jinsi ambavyo wanaeza wakasaidia yule mtu. Na mambo mengine mengi ambayo watu wanafanya kwa umoja. Na hii inafanya mtaa wetu unakuwa na utulivu na hata watu wanaishi na amani bila hofu ya kukumbana na majanga yoyote pale. Na hata hivo unapata pia nyumba zetu kwa huu mtaa wetu ziko kubwa sana na wale watu ambao wanaishi pale ndani ni wasafi na wanapendana wote. Kwa hivyo unapata kuna amani na kuna upendo na kuna umoja kwenye mtaa wangu hapa Umoja.